Nigependa kumpa mtu anayeanza kazi ushauri wakua, awe mtu mwaminifu. Ukiwa mwaminifu kwenye kazi, kazi ile utakuwa unaifanya kwa muda mrefu. Lakini ukiwa mtu ambaye si mwaminifu, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba utafutwa kazi ile, ama utapoteza wale ambao wamekuleta hapo kufanya kazi.

Napendelea suruali. Napendelea suruali kwa sababu nyingi sana. Kitu cha kwanza. Ukiwa na suruali, unaeza kufanya kitu chochote kama kupanda baisikeli, kama kuruka barabara na kufanya vitu vingine bila kuwa na wasiwasi ya kuwa utaonekana sehemu ambazo hufai kuonekana.

Kwa sasa sivalii miwani. Nilikuwa navalia miwani nikiwa mdogo wakati wakati ambapo nilikuwa na shida ya macho. Lakini kwa sasa miwani ambayo navalia muda kwa muda si si miwani ile ya daktari. Ni miwani ile ya urembo ambayo unaweza nunua wakati wowote bila kuhitaji kupitia kwa daktari kwanza.

Ndiyo, mimi huvalia saa. Mimi huvalia saa kwa sababu saa, huniruhusu kuangalia nisaa ngapi na kujua kama mali napoenda ama kile nachotaka kufanya kimechelewa. Saa imenisaidia sana kuepuka mashida yanayoambatana na kuchelewa kuenda kazini, kuchelewa kuenda kwenye mikutano na vinginevyo.

Napendelea joto, lakini ilisiwe joto jingi sana. Joto ambalo napendelea ni joto ambalo lipo mchana kwa sababu baridi ikiwa mchana hiyo siku hua siku ambayo si njema. Lakini ikiwa na joto na weza toka nje bila kuvalia magwanda, bila kuvalia sweta, bila kuvalia vitu vingine ambavyo ni vizito.

Wakati mkuu wa besiboli humu nchini ni wakati wa aprili. Timu ambayo ni kubwa sana ya besiboli ni timu ya omena. Nakumbuka nilipo mara ya kwanza kuona timu hiyo ikicheza. Nilijihisi vizuri sana. Kutoka muda huo mimi huenda michezo ya besiboli kila wakati ninapoeza.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki, napenda kupiga gita, napenda kupiga ngoma na vyombo vingine vya muziki. Vyombo vya muziki mimi huwamini ni vyema sana kuvipiga kwa sababu vinafanya mtu wa afurahie na vinapatia mtu wakati wakupumzika na kupumzisha mawazo.

Mimi huchekeswa na video za kuchekesha zilizo kwenye mitambo ya ya kijamii sana sana TikTok, Facebook na Twitter. Video hizi huwa video amba ambazo zimetengenezwa na watu waliobububia kwenye sanaa ya uchekeshaaji na hunifanya nicheke mara mingi.

Siku yangu ya kuzaliwa mimi huisherehekea kwa vifijo na nderemo. Kitu cha kwanza mimi hufanya, mimi hutoka naenda kutafuta marafiki zangu na kusherehekea nao kwenye vilabu na kwenye mahoteli. Tunakula mapochopocho, tunabugia vinywaji ambavyo tunavipenda, alafu tunasikiza mziki na tunasherehekea kweli kweli.

Mimi huwatia moyo wenzangu kwa kuwa pole, wanapokuwa na masahibu. Pia nawaelezea kwamba maisha inapanda shuka na kwamba kesho itakuja kuwa kesho njema. Ukitia mwenzako moyo, kesho pia yeye yuwaja kukutia moyo wakati ambapo utakutana na msiba ama utataka usaidizi.

Mimi hupumzika kwa kufanya mazoezi. Niligundua njia hii ya kupumzika nikiwa kwenye shule ya upili. Njia hii ni nzuri sana ya kupumzika kwa sababu nikiwa nimemaliza inaboresha afya yangu na kunisaidia kupumzisha mawazo. Njia hii mimi huambia watu wengi sana waijaribu kwa sababu ninajua ya kwamba ina matunda mema.

Mimi hupenda kuenda madukani kwenye siku ya sabato. Napenda kuenda madukani kwenye siku hii kwa sababu maduka mengi hua yamefunguliwa. Maduka mengi pia kwenye siku ya sabato hayananga watu wengi, bei huwa nzuri na huwa wanauza vitu vingi. Hizo siku zingine hua kazi ngumu sana sana sana kwa sababu mimi hua kazini.

Mimi hufanya kazi wakati usiku. Napenda kufanya kazi wakati wa usiku kwa sababu wakati huu watu hua wamelala na hakuna kelele. Napenda pia kufanya wakati wa usiku kwa sababu mimi huweza kuketi, kufikiria na kufanya kazi yangu kwa muda ambao unastahili. Wakati wa mchana huwa mgumu sana, ju ya kelele na ju ya kushinda ukisumbuliwa.

Kwa maoni yangu, mwanabiashara ambaye ana anastahili cheo cha juu kabisa kutoka nchini humu ni Jimmy Wanjigi. Mwana biashara huyu nampa heshima kubwa sana namuenzi sana kwa sababu amejenga ufalme usio na mipaka na usio na mfano. Mwana biashara huyu ya ameajiri watu maelfu na maelfu na anaendelea kuwa mwanabiashara bora kabisa.

Viatu navyovipendelea sana na viatu vya buti. Napenda viatu hivi kwa sababu unaeza vivaa wakati wa casual ama wakati official. Viatu hivi pia navienzi sana kwa sababu huwa vinakaa kwa muda mrefu sana. Buti nilizonazo zimekaa kwa zaidi ya miaka minane kwa hivyo zimenisaidia sana kutotumia pesa nyingi.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni shuguli ya kucheza mpira. Naipenda sana shughuli hii kwa sababu ina ina inanisaidia kufanya mazoezi, inanisaidia kupumzika. Pia inanisaidia kusherehekea na marafiki wakati ambapo tumeenda kuji kuona mechi zinazochezwa nchini humu na nchini za za za ughaibuni.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya teknolojia. Najua kuwa teknolojia ni kesho ya kila mtu na kila kazi ambayo ipo humu duniani. Mafunzo ya teknolojia yafaa yapewe kila mtu kwanzia yule mzee mpaka yule mdogo ili tuweze kufanya kazi kwa muda unaostahili na tufanye kazi njema.

Mimi hujificha kutokana na vitisho vya mtandao kwa kuficha information ambayo sifai kupeana. Kama majina yangu ambayo yapo pale kwenye ID, mahali nakoishi na nambari yangu ya simu na amini kuwa kila mtu anafaa kuchukua vile vigezo ambayo vinafaa ili kujilinda kutokana na vitisho ambayo vipo pale mtandaoni.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya krisimasi. Kama krisimasi iliyopita siku tatu hivi. Sherehe hii mimi huipenda kwa sababu inajumuisha watu na inaleta pamoja watu washerehekee kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Sherehe ya krisimasi naipenda kwa sababu kuna kuanga na mapochopocho mengi sana kama pilau, chapati, juisi na vinginevyo. Kama si sherehe ya krisimasi, sherehe nyingine ambayo hunipendeza sana ni sherehe ya siku ya kuzaliwa kwangu. Naipenda kwa sababu inanikumbusha siku ambayo nilizaliwa na kunikumbusha kwamba naenda nikiwa mzee.

Mimi hujitayarisha kwa utaratibu sana kila siku asubuhi. Nikiamka, kitu cha kwanza mimi hufanya ni kuenda bafuni kuoga. Nikimaliza kuoga, narudi, nabugia kiamshakinywa. Kiamshakinywa kwa mara nyingi ni chai na mandazi au chai kwa mkate. Nikikumbuka ni saa ngapi mimi hutoka kama ni mapema mimi hutoka naelekea kazini.

Picha ambazo mimi huweka mitandaoni ni picha ambazo si za kibinafsi. Naweza weka picha za kufurahisha zile ambazo kwa kimombo zaitwa memes ama picha zinginezo. Huwa siweki picha zangu za kibinafsi kwa sababu sitaki information yangu iende pale nje ambayo inaweza nidhuru kwa siku zinazo kuja.

Ili kuniwezesha kufanya kazi kwa ukamilifu, mimi kitu cha kwanza huamka mapema. Naweza amka saa kumi na mbili ama saa kumi na moja asubuhi na nifanye kazi kutoka hapo hadi kazi hio ikamilike. Pia mimi hufanyia kazi kwenye mazingira yalionyamaza na sio na mgogoro mwingi sana ili niweze kufanya kazi safi.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya kujifanyia. Mimi nathamini sana kazi ya kujiajiri kwa sababu inakuruhusu kukua kwa kiwango unachotaka. Pia kazi ile unaweza kuifanya kwa ule muda unaotaka na kuifanya vyema kabisa kuliko kazi ya kuajiriwa. Kazi kama ya biashara kwa mfano ni kazi ambayo mimi naithamini sana.

Ninapotaka kustarehe mimi huenda kwenye mahoteli makubwa. Mimi huenda pale kutulia, kula chakula kizuri na kubugia mvinyo ambao mimi na upenda. Kama sijatoka kwenda nje, mimi hustarehe hapa nyumbani, nikiwa na kinywaji ambacho mimi kinanifurahisha na nikijitiza mia sinema ambazo zinanifurahisha.

Umeme unapokatika, mara mingi mimi husoma. Nina vitabu ambavyo viko kwenye simu ambavyo naweza soma umeme ukiwa hauko. Na simu yangu huweka moto kwa muda mrefu kwa hivyo naweza soma kwa masaa mawili, matatu, manne au matano. Kama sisomi, mimi hutoka nje na tembea kujionea mazingira na kujua kule ninakoishi na vile kuna fanana. Napenda sana kutembea na kusoma vitabu kukiwa umeme hauko.

Mimi napenda chakula chenye latha nzuri, kwa mfano pilau au biriani. Chakula chenye latha nzuri ni chakula chakuvutia na chakula ambacho kinafanya mimi niwe na furaha mingi. Chakula kikiwa na latha mbaya, chakula hicho mimi hukichukia na huwa ni kila na hisi ni kama sijatosheka na roho yangu inahitaji kitu kingine.

Kujianda kwa mkutano, kitu cha kwanza mimi hufanya, mimi hufanya uchunguzi wa wale ambao tunakutana na au mkutanoni. Kama ni kampuni, mimi huangalia moto na ajenda zao. Kama ni watu binafsi, mimi uchunguza kile wanachopenda na kile ambacho hawapendi. Kisha, nafika mahali pa mkutano mapema, na tizama mazingira, na najitayarisha kabla hao wengine wafike.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema. Mimi hutaka kuamka mapema kwa sababu nikiamka mapema. Mimi hupata masaa mengi sana ya kukamilisha kazi yangu. Ila, kuna siku ambayo mimi huamka usiku. Kama nina kazi ambayo inanihitaji, nifanye kazi yenyewe usiku, mimi huamka masaa ya usiku kisha na lala mchana.

Mimi hupenda majira ya masika. Majira haya ni majira ambayo nilizaliwa. Kwa hivyo, mimi hua na kumbu kumbu nzuri sana za majira haya. Majira haya mimi hupenda sana sana ile mvua ambayo hunyesha kwa sababu husaidia chakula kimee na husaidia mtu kupata amani haswa masaa ya usiku unapoenda kulala. Majira haya mengine sana sana ya kiangazi siyapendi sana kwa sababu ya ukali wajua na kukua na shida ya chakula.

Bada ya kumaliza kazi masaa ya jioni, mimi hupumzika kuanzia karibu saa kumi na mbili jioni. Kutoka hapo, mimi huketi na ngoja habari za saa moja, alafu na nala sapa. Ni kimaliza kula kilichoandaliwa, mimi hutafuta movie ama kipindi kingine ambacho ninajua kita nifurahisha na kunisaidia kupumzika. Sherehe mimi huwa nafanya lakini huwa nafanya kama si siku ya kazi ama kama kazi imekamilika kujiandaa kulala mimi huenda naoga na badilisha nguo alafu na ingia kitandani Mimi huhisii furaha sana wakati wajioni kwa sababu najua napata muda wa kupumzika.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Michezo ya video napenda kuicheza kwenye simu na pia kwenye kompyuta. Mimi hupenda kucheza michezo hii baada ya kazi. Michezo hii hunisaidia kupumzisha akili na hunisaidia kupata nguvu ya kufanya kazi kesho ijayo. Michezo ambayo napenda kucheza kwenye simu ni michezo kama vile Candy Crush na nyingine nyingi sana.

Mahali paki historia ambapo nigependa kutembea ni mji ule wa Rom. Napenda mji wa Rom kwa sababu kitu cha kwanza nimi ni mkatoliki. Kitu cha pili mji ule una historia ndefu sana na yakuvutia. Napenda kujua historia kuhusu maaskofu, kuhusu wale wafalme waliotangulia, kuhusu mapopu na viongozi wengine ambao wanajina kubwa sana pale Rom.

Stadi muhimu sana kwa kazi yangu ni stadi ya kompyuta. Stadi hii naihitaji kufanya kazi ambazo mimi hufanya kama kuandika, kama kufunza AI na kazi zinginezo nyingi sana. Stadi hii niliipata shuleni kidogo lakini ubunifu huu mwingine niliupata huku nje nikifanya kazi za hapa na pale. Hii ni stadi ambayo inataka kulimiwa na kupaliliwa kila muda ambapo mtu anaweza.

Wafanyi kazi wapiya kitu cha kwanza, mimi kuakaribisha kazini kwa kuwaonyesha kile ambacho wanapaswa kufanya na kile ambacho kampuni yetu imesimamia. Mimi uwafunza maadili ambayo sisi tunaitaka pale kazini alafu na washikanisha wahao na wenzao. Kwa sababu najua kuwa wakia kwenye timu kazi ya weza kufanyika kwaurahisi na inaweza kufanyika kwa nji ya ambavyo inapaswa.

Mimi hutumia njia nyingi za usafiri. Njia ya kwanza ni pikipiki. Mimi hutumia pikipiki kwa sababu pikipiki zaweza fika mahali kwingi sana humu nchini. Pia pikipiki huwa inalipisha bei rahisi. Kama si pikipiki, mimi hutumia matatu ama bolt. Hizi ni njia ambazo zinapatikana kwa wingi sana huku nilikotoka. Nikitaka kutoka nje ya nchi, mimi hutumia treni au ndege.

Mimi si mtu wa kuchelewa. Mimi ni mtu wa ambaye nikiwa na mkutano nitaamka mapema ili mradi niweze kufika mapema. Huwa sipendi kuchelewa kwa sababu unajua ukichelewa sana sana kwenye mikutano ya muhimu wale ambao watakuwa wamekungoja watakuthalilisha. Mimi ni mtu wa kuwahi na mimi ni mtu ambaye napenda watu ambao wanawahi mapema.

Nje ya nyumbani, mimi hupenda kukula kwenye mahoteli yaliyo na majina mazuri. Mimi hupenda kukula kwenye mahoteli ambayo yanauza chakula ambacho kinasifa nzuri. Mimi hupenda kula kwenye hoteli ambazo hata nikila najua ya kuwa sita kuwa na shida yoyote ya mwili. Zile chakula ambazo mimi hutaka kula kwenye mahoteli ambayo yako nje ya nyumba ni kama vile biryani, kama vile mahamri na ni kama vile bajia.

Ili kujitunza, mimi kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ni kula chakula cha afya Chakula cha afya mimi hula, mimi hula chakula ambacho kimetoka mashambani. Kama vile, unga wakusaga, kama vile, skumawiki, na kama vile, spinach, na chakula zingine ambazo ni nzuri kwa mwili. Pia, mimi ufanya mazoezi muda kwa muda. Mazoezi ambayo mimi hufanya nikama ya kukimbia na vinginevyo.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kitu cha kwanza mtu anapaswa kuwa na maadili mema. Maadili ni kitu cha maana sana. Maadili hufaidi mtu akiwa kazini kwenye familia, kwa marafiki na mahali kwingine kwingi sana. Maadili ambayo najua ni ya muhimu sana maishani ni maadili kama kuwa mwaminifu, kuwa mtu ambaye si mtu wakukosana na watu na kuwa mtu ambaye ni mtu wakufanya kazi kwa bidii.

Nahisi kuwa nikona tathmini nzuri sana ya kazi. Hivi karibuni, najua ya kuwa nitapewa cheo, nitafika pale mahali ya mbapo, nina potaka kufika. Tathmini yangu ilianzia kitambo kutoka ni ingie kazini, na kwa sasa nimeweza kupanda siku baada ya nyingine. Kwa sababu ya uaminifu, na amini kuwa nitafika kiwango hicho kingine.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya. Mimi hujaribu vyakula vipya mara mingi sana iwezekanavyo. Nikiona chakula ambacho kina nivutia na ni chakula kipya, mimi hukijaribu kuona kama kitakua chakula ambacho nitakua nakula kila siku. Vyakula vipya na kujari na kuvijaribu naamini kuwa ni njia njema sana ya kueka maisha yako, ya kiwa maisha yenye ladha na yenye matumaini.

Mimi nasasisha vifaa vyangu mara mingi sana iwezekanavyo. Mimi usasisha vifaa vyangu kila mara ambapo kifaa kitaitisha usasisaji. Mimi hufanya hivi kwa sababu najua kuwa kusasisha ni mojawapo ya njia ya kuzuia mambo yangu ya kindani kuchukuliwa na wezi wa mitandaoni. Kusasisha mimi naambia kila mtu asasishe mara mingi atakavyoweza na kila mara kifaa kikiitisha usasishaji kifanywe mara hiyo hiyo.

Mfumo wa simu ninaopendelea ni mfumo wa Android. Napenda simu za Android kwa sababu zinakuja na features mingi sana. Simu hizi pia ni simu ambazo hazigarimu pesa mingi. Simu ya Android kuna simu mingi sana za kuchagua na simu hizi zaweza nunuliwa na watu wa ina tofauti tofauti. Mfuko uwe mdogo au uwe mkubwa najua kuwa naweza nunua simu ya Android bila mashida mingi sana.

Ndiyo, nime lima kwa miaka mingi sana. Wakati wakwanza nilianza kulima nilikuwa mdogo pale nyumbani. Mtu aliye nifunza kulima ni mama yangu na baba yangu. Kulima na jua kulima, nime lima na nikapanda mahindi, maharagwe, mboga na vitu vingine sana. Na weza kulima kwa masaa mengi sana. Masaa hadi matano nikiwa pale shambani.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Mimi hununua vitu vingi sana kwenye mitandao kama hile jumia. Napenda kununua simu, napenda kununua televisheni na vitambo vingine vingi sana. Mimi upenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu nikinunua mtandaoni vitu vile nitaletewa mpaka nyumbani. Kisha, pale mtandaoni kuna vitu vingi sana vya kuchagua.

Mchezo ninaopenda kuutizama ni mchezo wa futiboli. Mchezo huu naupenda sana na nilianza kuitizama nikiwa mtoto mdogo, nikiwa na babangu. Mchezo wa futiboli ama wampira wa kupiga kwa miguu ni mchezo wa kuigiza na ni mchezo ambao ukiutizama utafurahia sana. Timu yangu ambayo naipenda ya mchezo huu ni timu ya Chelsea. Chelsea haijakuwa ikishinda kwa muda mrefu sana lakini nina matumaini kuwa watashinda kikombe msimu ujao. Mchezo huu, mimi huutizama na marafiki zangu tukiwa nyumbani au pale hotelini.

Baada ya kuamka, nilingia bafuni ni kaoga. Baada ya kuoga, niliingia jikoni ni katengeneza kiamshakinywa Nilipika chai, kisha nikaenda dukani ni kanunua maandazi. Chai na maandazi ni kiamshakinywa ambacho mimi hukipenda sana kwa sababu nikitamu. Baada ya kubugia kiamshakinywa, nilitoka nikaelekea ofisini kufanya kazi. Nikafanya kazi kwa masaa nane. Nilienda kazini kutumia boda boda. Nikitoka asubuhi kulikuwa na baridi lakini nilikua nimevalia magwanda ambayo yaliniweka joto.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Mimi hupenda kupiga picha kwa kutumia simu yangu. Simu yangu hupiga picha nzuri sana. Mimi hupiga picha ya mtoto wangu, ama mimi mwenyewe nikiwa nimetulia, ama tukuwa na marafiki zangu kule shereheni kama si mimi ntapiga picha, mimi huita mtu anachukua kamera yangu ananipiga picha nayo. Kisha zile picha naeza zipost kwenye mitandao ya kijamii, ama kuzitumia marafiki zangu na watu wa familia.

Ndiyo, mimi hupenda kutembea kwa migu. Mimi hutembea kwa miguu mara nyingi sana, sana sana wakati ambapo nataka kufanya mazoezi. Wakati ambapo sitembei kwa miguu ni wakati ambapo naenda mahali na sina mda wa kutembea. Lakini wakati huu mwingine naeza tembea kwa miguu kilomita nyingi sana kutoka mahali naishi hadi mitaa mingine. Nahimiza watu wote watembee kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu ni njia nzuri sana ya kuwa mtu mwenye afya njema.

Napenda kusoma na kuandika. Mimi hupenda kusoma vitabu vya kuigiza kama vile kitabu kinacho kinachoitwa Disqual Series. Kuandika pia napenda kuandika. Mimi huandika kama kazi yangu ya kulipwa na mimi huandika pia kama kazi yangu ya kujifuraisha. Nina vitabu ambavyo nimeandika ambavyo nina imani vitachapishwa siku zijazo.

Kitu napenda kununua zaidi ni chakula. Mimi hupenda kununua vyakula vya aina nyingi sana. Kwanzia, kitu cha kwanza ni kile kinachoitwa na wazungu chips. Kitu cha pili ni samosa. Kitu cha tatu ni nyama. Kitu cha nne ni pilau. Vitu vingine ambavyo napenda kununua zaidi ni vitu vya teknolojia kama vile simu, kama vile radio na kama vile televisheni.

Napenda kusafiri kwa GPS. Napenda kusafiri kwa GPS kwa sababu GPS huchukua mahali kuingi sana ambapo mtu anataka kufika. Hata ukiwa kwenye gari utumie GPS kwa simu, GPS itakuelezea mahali unapotaka kuenda paka ufike hapo bila kupotea. GPS pia inanisaidia kufanya vitu vingine vingi kama kupeleka wajumbe, kupeleka familia yangu wanakotaka kuenda na mambo mengine mengi sana.

Mimi huenda hospitali zaidi ya mara kumi kwa mwaka. Mimi huenda hospitali nikijipeleka mimi mwenyewe nikiwa mgonjwa, ama nikipeleka watu wa familia yangu wakiwa wagonjwa. Mara ya mwisho nilienda hospitalini ilikuwa siku nne zilizopita. Nilikuwa nimepeleka babangu pale hospitalini kutibiwa mkono uliokuwa umevunjika. Hospitali ambayo mimi huenda ni hospitali ya uma kwa sababu hailipishwi pesa nyingi. Lakini muda kwa muda, mimi pia huenda hospitali za kibinafsi ambapo pale wanapeana vile ambavyo mimi nahitaji.

Mimi hungoja baruapepe kila siku. Mimi hupata baruapepe kutoka kwenye kampuni tofauti tofauti na kutoka kwenye watu ambao hunipatia kazi zangu siku kwa siku. Mimi huangalia baruapepe kila siku asubuhi kwa sababu nisipoangalia baruapepe naweza kosa kuona kazi. Mimi pia hutumia baruapepe mara mingi sana kwa sababu haigharimu na inatuma ujumbe kwa muda ambao unapaswa bila kuchelewa.

Nikiwa na furaha, nikiwa nyumbani. Kitu cha kwanza mimi hufanya, mimi husaidia watu kufanya hizi kazi za nyumbani. Mimi husaidia kupika, mimi husaidia kuosha vyombo na mimi husaidia kufua nguo. Kitu kingine, ninapomaliza kufanya zile kazi, nikiwa nimefurahi, mimi huketi chini natafuta movie alafu naketi hapo najitizamia filamu hiyo, mpaka iishe.

Mimi hutizama sinema nyumbani. Mimi hutizama sinema mara kama tano kwa wiki. Mara mingi mimi hutizama sinema nikiwa nimemaliza kufanya kazi hapo jioni. Sinema ambazo mimi hupenda kutizama drama, action na horror. Sinema ambazo mimi hutizama kuna sinema ambazo nimetizama mara mingi zaidi ya mara moja. Kwa mfano kuna sinema inayoitwa Hacksorage. Nimeiona mara zaidi ya ishirini.

Mafunzo ya liyo nisaidia ya kazi ni mafunzo ya kutumia kompyuta na mitandao. Mafunzo haya yamenisaidia sana kwa sababu hata nikiwa siko kazini, mimi huweza kupata kazi zingine kutoka kwenye kompyuta hiyo ni kutumia mitandao. Mafunzo nyingine ambayo yamenisaidia sana ni mafunzo ambayo nimefunzwa kuwa mtu mwadilifu na kuwa mtu mwenye kuchapa kazi kwa bidii.

Kila siku nikiamka kitu cha kwanza mimi hufanya, mimi huingia bafuni na kuoga. Mimi huoga na maji moto kwa sababu mahali ninapoishi kuna baridi nyingi. Baada ya kuoga, mimi hutoka na kuenda jikoni kutengeneza kiamsha kinywa. Kiamsha kinywa mara mingi ni chai au uji kwa mkate na mandazi. Nikishapata kiamsha kinywa, mimi hutoka na kuelekea kazini.

Kumbukumbu ambayo niko nayo ya kutisha ni wakati mmoja tukiwa tunaelekea safarini, gari tulimokuwa karibu lipate ajali. Gari hilo lilikaribia pale ukingoni mwa barabara karibu lianguke mahali ambapo palikuwa na mtaro. Kumbukumbu hiyo sijawahi isahau kutoka niwe mtoto. Naikumbuka kumbukumbu hiyo kutoka niwe na miaka kumi na tano hadi wa leo. Kumbukumbu hii nikiikumbuka mimi husikia nimeogopa sana na kusikia wasiwasi.

Mimi hupenda kula ugali. Mimi hula ugali kila siku. Mimi hula ugali na mboga za kienyeji. Mimi hula ugali na omena. Mimi hula ugali na nyama na mimi hula ugali na mayai. Lakini nikila ugali kama kwa siku tatu. Siku ya nne mimi hula wali. Wali naeza changanya na maharagwe. Wali kwa nyama ama wali kwa mboga. Chakula ambacho naeza sema ni chakula ambacho mimi hula sana ni ugali.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hutumia plastiki moja mara kadhaa. Kwa mfano, nikinunua maji yaliyoekwa kwenye chupa ya plastiki, ile chupa nitaitumia kuendea maziwa, kueka supu, na kwa minajili mingine mingi sana. Pia, mimi hupunguza matumizi ya plastiki kwa kukosa kununua vitu vya plastiki mara nyingi. Nikipata kitu ambacho naeza nunua ambacho hakijawekwa kwenye chupa ya plastiki, mimi hununua hicho kingine. Kama ni cha chuma ama cha kitu kingine isipokuwa plastiki.

Mara nyingi mchana, mimi hula wali. Mimi hula wali mchana, mara nyingi kwa sababu wali hua haunipi usingizi. Ni kila chakula kingine kama ugali, mimi hupata ugumu sana wa kundelea kufanya kazi kwa sababu chakula kile ni kizito Nisipo kula wali, mimi hula matunda ama kunywa juisi ya matunda yaliyo freshi.

Rafiki wangu wa karibu sana anaitwa Sam. Huyu ni rafiki tuliyokutana tukiwa pale chuoni. Tulikutana tukiwa chuo ambacho ni chuo cha upili na kutoka hapo tumeishi kukua sisi ni marafiki. Sisi hufanya mambo mengi sana pamoja kama biashara na pia sisi huenda kujiburudisha tukiwa pamoja. Huyu ni rafiki wa ukweli kwa sababu nikiwa kwenye shida yeye hunisaidia. Nataka kusema kwamba huyu ni rafiki ninaemthamini na ambaye nina imani tutaishi kuwa marafiki kwa muda mrefu unaokuja.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Hadithi hizi mimi huzipenda kuzisoma au kuzisikiliza wakati ule ambapo nimetulia. Hadithi za ajabu kama nazopenda ni kama hile hadithi ya A Song of Isons No. Hadithi hii naipenda kwa sababu ni hadithi ya kuvutia na ambayo inamsisimuko mkubwa sana.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa coding. Naweza penda kujifunza ujuzi huu kwa sababu ujuzi huu kwa sasa unahitajika sana. Na kwa sasa kwa muda huu ambapo AI imeshika ujuzi huu unakazi nyingi sana. Naweza jifunza ujuzi huu kutoka kwenye mitandao ama ningie darasani ni jifunze. Nataka kujifunza ujuzi huu mpaka nifikie kiwango cha juu kabisa. Wakati mzuri ambapo mimi naeza jifunza ujuzi huu ni wakati ya wajioni ambapo nimetoka kazini na nikona muda wakujifunza ujuzi wa coding.

Uzoefu ambao umenifunza zaidi ni uzoefu wa kurauka asubuhi na kuenda kufanya kazi kwa bidii. Uzoefu huu nimeweza kutafsiri na kuipeleka katika mikondo mingine ya maisha yangu. Kwa mfano nikifanya projekti zangu za huku kando, mimi huweza kuwa mbunifu na mimi huweza kuwa mwenye bidii na kufuatilia mpaka nimalize ile kazi ambayo naifanya yangu mimi mwenyewe.

Mimi hupendelea shati nikiwa katika kazi ambazo zinahitaji shati sana sana kazi za ofisini. Na pia mimi huvaa shati nikienda kwenye mikutano ambayo ni ya muhimu. Lakini mida hio mingine sana sana nikiwa nyumbani mimi huvaa tishati. Mimi hupenda kuvaa tishati nikiwa nyumbani nikiwa nimetulia kwa sababu tishati haina joto jingi na naweza kupumzika nayo na kusikia nikiwa nimetulia vizuri.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni kinywaji cha sharubati ya maembe. Mimi napenda ile juisi ambayo imetengenezwa na maembe na ikawekwa pale kwenye friji ili kuwa baridi. Kinywaji hiki mimi hukinywa sana sana kukiwa na jua kali na joto jingi. Kinanisaidianga kupumzika na kinanisaidianga kupigana na joto. Kinywaji kingine ambacho mimi hupenda ni soda ya Fanta passion. Kinywaji hiki kikiwa baridi sana sana nikiwa nala na kukiwa na joto. Mimi hufurahia sana.

Mimi napenda kusimamia. Napenda kusimamia kwa sababu nikisimamia kazi. Mimi huweza kuhakikisha kuwa wale ambao nimesimamia wanafanya kazi nzuri. Ikija ni kusimamiwa, mimi huwa sina shida nayo, ikifika ni mimi ambayo ni nasimamiwa. Napenda kuheshimu wale ambayo wana nisimamia na napenda kuwapa nidhamu ambayo inastahili.

Naboresha michakato ya kazi, kitu cha kwanza kwa kujielimisha kila wakati. Mimi naamini kuwa hauwezi kuwa na ujuzi wa kila kitu hivyo ambavyo hupo. Lazima uwe mtu wa kujielimisha na uwe mtu ambaye unachunguza vitu ambavyo vimekuja ambavyo ni vipya ambavyo vinafaa ku kusaidia kufanya kazi yako vyema.

Mwezi naopenda zaidi ni mwezi wa disemba. Napenda mwezi huu kwa sababu muda huu sisi wengi hua tumepumzika na tumefunga kazi. Mwezi wa disemba pia hua na siku nyingi sana za sherehe. Siku ya kwanza ni siku ya krisi masi. Kwenye siku kama hizi, kuna kuanga na furaha, kuna kuanga na vipocho pocho, kuna kuangana vitu vingi sana vya kufurahisha roho na kufanya mtu wa pumzisha ya kili.

Chakula nachopenda kula jioni ni chakula cha ugali. Napenda ugali kwa sababu chakula hiki hushikilia tumbo. Ugali kwanza ikiwa na mboga ambazo ni mboga zenye afya huwa chakula kizuri sana cha kukula jioni kabla mtu aende kitandani kulala. Chakula kingine ambacho mimi hupenda kula ni chakula cha mukimo, chakula cha githeri na chakula cha wali wa viazi.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa MMA. Mchezo huyu wa MMA ama mixed martial arts kwa kimombo ni mchezo ambao wachezaji hupigana kwenye octagon. Mimi hupenda mchezo huu sana kwa sababu ni mchezo wakusisimua na mchezo wakuvutia. Nikipata unafasi naweza jifunza mchezo huu na niweze kushindana kwenye nchi za ugaibuni.

Ndio, napenda maua. Napenda maua haswa maua ya rose. Mimi hupenda maua ya rose kwa sababu nikiiangalia huvutia macho yangu. Maua haya ya rose mimi hupenda kupeana sana sana ile siku ya valentine na kuyatumia kurembesha nyumba. Maua haya naweza yanunua dukani na naeza yapanda pale kwenye shambani halafu nikayavuna.

Mazingira ninayo pendelea ya kazi ni mazingira yalio nyamaza. Napenda mazingira yalio nyamaza kwa sababu yanapatia mtu muda wa kufikiria bila kukua na mambo ambayo yanakusumbua. Sipendi kelele, kelele yunifanya mimi nashindwa kufanya kazi yangu. Pia mazingira hayo lazima yawe masafi na yawe mazingira ya kupendeza.